Wakati wa baridi kali kama niko kwa nyumba navaa na vaa sweater kubwa pia na vaa na vaa suruali refu ambayo itanifunika na naingia kitandani kwa blanketi nafanya mambo yangu kwa kitanda kama niko nyumbani sana sana wakati wa baridikali na pia najikinga tu hivyo nakaa kwa kitanda.

Mimi na napendelea kusoma. Mimi na kuandika. Mimi sipendi kuandika. Mimi heri nisome, nikae chini nisome, lakini kuandika. Sipendi sana kuandika. Huwa na nasema heri kusoma. Naize soma na nishike ambacho nasoma, lakini kuandika ili nilemea, mimi sipendi. Hivo napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika.

Sijawahi jifunza kupiga gitaa. Sijawahi. Na sidhani nimewahi tamani kujifunza. Lakini napenda vile ambavyo watu wenye ambao wanajua kuvitumia wanavyoifanya kupiga muziki. Lakini sijawahi kuwa na hiyo hamu ya kujua kuipiga. Lakini napenda kuisikiliza. Kuipiga la heri kusikiliza.

Nikona zawadi mbili ambayo nimewahi pokea na ili nifurahisha na ni mzuri. Moja ni saa. Hiyo saa ilikuwa ya pesa mingi sana. Ilikuwa ya elfu kama nne. Vyatu pia nikabaiwa kama ya elfu kumi. Izo mbili ni zawadi ambayo ni mewahi pokea na nikashukuru sana. Mwenye kwa wale ambayo walinipa hiyo zawadi.

Rafiki wangu wa karibu zaidi ni tukianza ni mwanaume. Akona miaka kama tatu kuniliko. Miaka amenishinda na miaka tatu kimiaka. Tumejuana na yeye miaka tatu pia. Mpaka wa sahii. Na tulikutana tukiwa shule. Na kitu ambacho kinafanya akuwe rafiki wakweli. Ni kwamba amekua nami wakati waubaya, wakati wauzuri, hajani wacha, amekua hapo, amenisaidia wakati nahitaji, ni muaminifu, na ni mtu mzuri akona roho mzuri. Kitu ambacho ningependa kusema kumuhusu ni kwamba ni mtu akona roho mzuri. Anapenda kusaidia watu, hananga ubaya na mtu yeyote, anapenda tu kuishi kivyake na pia haezi angalia mtu akiteseka.

Naam huwa natumia wi-fi wakati niko kwa nyumba. Tuseme natumia zote wi-fi na data ya simu huwa inalingana. Wi-fi natumia nikiwa kwa nyumba kwa sababu iko kwa nyumba. Na data ya simu huwa naitumia wakati ambapo naenda mahali nje. Ndio itanisaidia kuwasiliana na watu, whatsapp ama, kuingia tiktok. Na so kusema ukweli natumia tu zote. Siwezi sema natumia moja na situmii ingine.

Kitendo cha wema ambayo nimewai fanya ni kusaidia rafiki yangu wakati ako kwa shida ya pesa. Unapata rafiki yako anakukujia, anakuambia ako na shida ya pesa sana, hana kitu cha kukula. Kama naeza msaidia hata na kidogo, itaeza mshikilia mbaka apate chake. Nishaisaidia rafiki yangu na pesa. Kama elfu moja hivi nikampa. Hawezi kujisaidia, kukula, kujiangalia, na pia iyo nini akingoja kupata chake.

Nchi ambayo ningependa kutembelea inaitwa Dubai. Hiyo nchi ningetaka sana kuitembelea. Naitamani kwa sababu hiyo nchi ni safi. Iko na maendeleo, na pia wizi uko wa chini sana, na pia imejipanga. Iko ni rembo sana, ni nchi rembo sana kwenda kutembelea. Sidhani naweza kumbuka kitu kuhusu hiyo nchi ambacho tuseme nimekisikia sidhani kunayo. Lakini kuna hii watu husema tu ni nchi rembo, mtu hufurahi lakini pia inahitaji pesa mingi kwenda. Kitu ambacho ningependa kuona nikiwa huko. Ningependa tu kwenda kuona nchi yenyewe vile iko nchi tu yenyewe si mambo mengi kufika huko ndio mimi ningependa.

Vipindi vya televisheni pia huwa vinanifanya nicheke sana. Pia marafiki wangu, pia dada zangu, pia wazazi wangu kuna vile vitu mingi sana zinaezafanya mimi nicheke, mtu akiweza kunifurahisha nacheka. Kitu chochote tu kinaezafanya nicheke.

Huwa natumia gari ya nikisafiri kila siku. Gari ambayo ya kulipia. Na ni gari ya mtu kibinafsi, sio matatu. Na so matatu huwa natumia maramoja mbili hivi lakini sio vile. Wacha tuseme huwa natumia hii gari ambayo ya kulipia ya mtu kibinafsi. Ambayo inakukujia mahali huko, inakupeleka mahali unataka na unailipia kulingana na na iyo njia ambayo umepitia.

Wakati niko na wasiwasi, huwa nakaa chini, natulia, napumua, napumua kwanza, napumua ndani, napumua nje. Alafu kwanza nafikiria kile ambacho kinanipea huo wasiwasi, nafikiria kile ambacho naezafanya huo wasiwasi uende, natulia, wakati mwingine pia naweza lala niamke nikiwa sawa.

Ndiyo, napenda kuogelea sana. Kuogelea ni kitu ambayo nimeifanya kutoka nikuwe mtoto, nimeifunzwa kutoka nikuwe mtoto, na kuogelea ni kitu ambacho nakijua sana, sana, sana. Kwa hivyo, naam, napenda kuogelea sana. Naeza ogelea mahali popote.

Naam napenda kula samaki lakini huwa hainipendezi kwa sababu ya mifupa hainipendezi sana tuseme napenda kula samaki yenye haina mifupa ambayo kwa kiingereza inaitwa fish fillet. Iyo ndio napenda kukula. Na bado ni samaki kwa hivyo acha tuseme ndiyo napenda kula samaki ambayo haina mifupa. Kwa hiyo.

Siwezi sema kuna masiku haswa anapenda kwenda madukani kwa sababu kwenda dukani mtu huenda wakati anahitaji kitu. Kwa hivyo, mimi huenda kila siku dukani. Lazima niende kila siku kwa sababu lazima nikule. Mimi hununua vitu kila siku. Kwa hivyo wacha tuseme sina siku haswa yenye napende kwenda dukani kwa sababu naenda kila siku.

Mimi napenda kuwa mahali ambapo hakuna makelele ni kusafi kuna ulinzi wa juu kama hapa mahali niko mimi mahali naishi hayo ni mambo ambayo nataka sana huwa ningependa sana kuwa nayo mahali niko naam kwa hiyo napenda mahali pasafi mahali kuna ulinzi na mahali hakuna makelele kumetulia tu. Na haiwezi haribu kazi ambayo naezataka kufanya.

Mara mingi sana nimefikiria kuanzisha biashara yangu. Hiyo hata ni ndoto yangu kubwa. Kuanzisha biashara yangu itakuwa kitu kubwa kwangu na cha maana na itaweza kunifanya niendele kimaisha, kipesa, kila kitu. Na kwa hivyo nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu. Kila siku huwa nafikiria. Na naombanga huwa naomba Mungu, anisaide niweze kuanzisha biashara yangu na niweze kujijenga nikuwe na maisha ya Uju.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni pesa. Hakuna ni pesa tu. Sithani kuna kitu ingine kinaeza pea ya mtu motisha ya kufanya kazi isipokuwa pesa kuweza kujistawishi kuweza kuangalia familia yako pesa tu ndio huwa inanipa mimi kibinafsi motisha ni pesa tu.

Huwa nakunywa maji mara mingi sana kwa siku tuseme kama mara sita kwa siku siku hizi maji napenda kunywa huwa nashikwa na kiu haraka sana kiu hunishika haraka sana kwa hivyo huwa nakunywa kama mara sita nakaa hivi kidogo nishaskia kiu naenda kukunywa maji huwa nakunywa mara sita kwa siku.

Ndiyo napenda kujaribu vitu mpya unajua teknolojia inaendelea inaendelea na inaendelea na miaka inayokuja itakua imebadilika zaidi kwa hivyo naam napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu siwezi shinda mahali pa moja mimi kibinafsi napenda napenda kujaribu teknolojia mpya.

Aina ya filamu ambayo napenda ni ambayo ile inashitua. Sijui mbona lakini filamu ya aina hiyo huwa inanifurahisha kiplani. Sijui ni ieleze aje lakini huwa napenda filamu za kushitua. Huwa inafanya na kuwa nasikia vizuri nikiiona. Na pia hizi filamu za kuchekesha pia, pia hizo zinafuraha mtu akiitazama, na pia hizi filamu ambayo tunaziita sci-fi, pia hizo nazipenda sana.

Napenda kununua viatu na nguo. Wacha tuseme zaidi ni nguo. Napenda kununua nguo hiyo ndiyo hiyo ndio shida niko nayo. Nikipata pesa kitu ambacho inakuja kwa akili kwanza ni kuenda ninunue nguo. Kitu cha pili ni viatu. Na kwanza ni nguo ya pili ni viatu.

Ushauri ambayo, tuseme nipatane na mtu ambaye ako mdogo wangu. Tuseme anaingia chuo kikuu. Ushauri ambao ningeweza kumpa ni kwamba asome. Awachane na sherehe mingi. Na pia akuwe mwenye hekima. Na pia asifuatane fuatane na watu. Afikirie maisha yake, afikirie mahali alipotoka. Na mbona na kile ambacho kimemleta shuleni.

La, sipendi kukimbia sana. Lakini wakati mwingine huwa naona ni vizuri kukimbia kwa sababu ni zoezi mzuri sana kwa mwili. Inafanya pia mtu usinone sana. Na pia inafanya akili yako ikue sawa. Ikue sawa kabisa. Kwa ivo, acha tuseme, sipendi kukimbia sana, lakini iko na umuhimu wake. Nina inaeza, nisaidia kimwili pia.

Napenda harufu ya chakula. Ya kitunguu ikiiva na mafuta. Iyo ni harufu ambayo naipenda sana. Kwanza wakati ambapo niko na njaa. Iyo ni harufu ambayo naipenda naipenda sana. Harufu ya kitungu ikiiva na mafuta na ni harufu ambayo naipenda naipenda sana.

Inalingana ni historia ya nini kama mimi ningependa kujifunza historia ya ukoo jamii yetu hii ndio historia na pia ya nchi yetu ni kitu ambacho ni muhimu mtu kibinafsi kujua sana sana ya mahali mimi nimetoka ata ki nchi na pia kijamii kwa hivyo ningependa kujifunza historia.